Program ya WhatsApp ni ile ninayotumia zaidi. Ninaitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazini. Ninatuma ujumbe kupiga simu na kushiriki picha na video kila siku. Ninavikundi vingi vya WhatsApp, vya familia, marafiki, kazi na mingine siwezi kuishi bila whatsapp.

Ndio napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa kina kupanga mikakati na kuboresha uwezo wangu wa kufanya maamuzi pia njia nzuri ya kujiburudisha na kuimarisha uhusiano na marafiki au familia kwani michezo hii uleta mazungumzo kicheko na ushirikiano.